Basi rangi yangu ninayo penda ni ya kijifu. Sana sana napenda kijifu kwa sababu ni rangi ambayo imetulia, rangi ambayo haina mambo mingi, rangi ambayo inaenda na vitu mingi. Haijalishi ni rangi gani. So ni rangi ambayo imetulia sana.

Mara nyingi natumia whatsapp, naona hiyo ni njia rahisi ya kuwasiliana na marafiki, natumia pia tiktok, kusikiza mambo ambayo inaendelea, ama habari mpya, natumia pia google, napenda google, emails, na pia instagram hizo ndo napenda sana kutumia.

Mara nyingi mi sipendi kutupa takataka ovyo ovyo, napenda pia usafi, pia nafanya mmonyoko wa udongo ili kulinda mazingira yangu na pia kupanda miti ili kulinda iyo mazingira. Napenda sana kupanda miti aina tofauti tofauti ili kulinda mazingira yangu.